Naam, kununua vitu kwa kutumia simu, huwa ni natumia. Limekua jambo ambalo ni lakawaida sana katika maisha ya kila siku. Zamani, mtu alilazimika kuenda dukani na pesa taslimu ili kununua bidhaa. Lakini hivi sasa maendeleo ya teknolojia ya merahisisha mambo kwa kiasi kikubwa kupitia matumizi ya simu za mikononi. Kwanza kabisa, simu imerahisisha njia ya malipo. Huwa ni natumia simu kulipa kwa kutumia huduma ya Mpesa ama ya airtel money mtu anaweza kulipia bidhaa au huduma popote ya alipo bila kubeba pesa taslim. Hii imepunguza hatari ya kuibiwa na pia imaongeza usalama wa fedha. Pia, simu imerahisisha ununuzi wa vitu mtandaoni. Kupitia programu tofauti tofauti, watu wameweza kununua bidhaa mbalimbali kutoka mtandaoni na pia kulinganisha bei na kufanya maamuzi ya kununua bila kuondoka nyumbani. Hii huwa inaokua muda na nguvu. Faida ya kununua kwa kutumia simu ni urahisi wa kupata huduma muhimu. Kwa mfano, mtu anaweza kununua umeme katika rununu yake na kulipia maji au pia kulipia karo. Kwa hivyo, kwa muda mrefu sasa, simu imekua nafaida sana katika maisha ya binadamu. Naamkwa hivyo, nimewai kutumia na nitazidi kutumia.

Napenda kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi kulingana na muda nilionao na aina ya filamu zinazotoka. Siendi sinema kila wakati kwa sababu ya majukumu ya kila siku kama masomo, kazi au shughuli za nyumbani. Lakini nikipewa nafasi huwa napenda kuenda kwa sababu sinema hunipa burudani na mapumziko ya akili. Mara nyingi napenda kuenda sinema mwishoni mwa wiki au wakati wa likizo. Huu ni wakati mzuri kwa sababu sina haraka ya kurudi nyumbani na naweza kufurahia sinema hiyo bila pressure. Pia napenda kuenda kwa marafiki au familia kwani kutazama filamu inahitaji uongeze furaha, na mimi kuandamana na marafiki zangu hunipa furaha na nafasi ya kujadili filamu hiyo baada ya kumalizika. Sababu nyingine ambayo inafanya nipende kuenda kuona sinema ni mazingira yake. Ndani ya sinema kuna skrini kubwa, sauti nzuri na vitu vya kustarehesha ambavyo hufanya filamu ionekane ya kuvutia zaidi kuliko kutazama nyumbani Pia sinema hunifanya nijisikie kama niko ndani ya hadithi ya filamu hasa kama ni filamu ya vibonzo au drama Hata hivyo, kuna nyakati ambayo sipendi sinema kwa muda mrefu, hii hutokea pale ambapo sina muda wa kutosha au ninapoamua kutazama filamu nyumbani kupitia runinga. Kwa upande mwingine, kuenda sinema hunisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya wiki ndefu ya kazi au masomo kuona sinema kwa muda mchache hunisaidia kusahau changamoto ambazo napitia za maisha na kunifanya nijisikie nikiwa huru na mwenye furaha. Kwa hivyo mimi napenda kutazama sinema kwani angalau hunisaidia kupunguza mawazo, kutangamana na marafiki na huniburudisha kwa kiasi kikubwa.

Naam, napenda kusoma maoni mtandaoni hasaa kabla ya kufanya maamuzi ya kununua vitu muhimu kama vile bithaa, kuchagua huduma au hata kutazama filamu. Maoni ya watu wengi hunisaidia kuelewa uzoefu na hunipa picha halisi ya kitu au huduma fulani kabla sijatumia mimi mwenyewe. Kwanza, kusoma maoni mtandauoni hunisaidia kuepuka makosa. Kwa mfano, kabla ya kununua simu au bidhaa yoyote ile, mimi husoma maoni ya watumiaji wengine ili nijue ubora wake, imara na kama dhamani yake inalingana na bei. Pili, maoni mtandaoni hutoa elimu na taarifa. Watu mara nyingi hushiriki mambo mazuri na mabaya waliopitia jambo ambalo hunipa maarifa zaidi. Pia kwa kupitia maoni hayo ninaweza kujifunza mbinu bora za kutumia bidhaa au huduma fulani au kujua mambo ya kuzingatia ili kuepuka matatizo. Hivyo basi ninatambua kuwa si maoni yote mtandaoni ni ya kuaminika. Wakati mwingine watu huandika maoni ya uongo au yaliyozidishwa. Iwe ni kwa sababu ya hasira au kwa maslahi yao binafsi. Kwa upande wa burudani, napenda kusoma maoni kuhusu filamu, muziki na vipindi mbalimbali vya televisheni. Maoni hayo hunisaidia kujua kama filamu au kipindi fulani ni nzuri na inafaa muda wangu. Kwa jumla, kusoma maoni mitandaoni ni jambo muhimu kwangu, lakini nalifanya kwa umakini na kwa busara. Sichukuliitu maoni ya kila mtu bali huwa ninaangazia kama maoni hayo ya tanifa mimi.

Wakati ninapokumbana na mgogoro na mtu jambo la kwanza nafanya ni kujituliza na amini kuwa hasira huwa jazba haziwezi kutatua tatizo bali mara nyingi huzidisha mgogoro kwa hiyo huhitaji kuchukua muda mfupi wa kupumua na kutafakari kabla ya kuzungumza au kuchukua hatua yoyote ile Bada kujituliza, mimi hujaribu kumsikiliza mtu mwngine kwa makini kusikiliza hunisaidia kuelewa upande wake wa hadithi na sababu zinazomfanya ajisikie au afikiri kwa namna fulani Mara nyingi, migogoro hutokea kwa sababu ya kutoelewana na kutosikilizana kwa makini na kusikilizana, unaweza kusaidia kupunguza mvutano hatua inayofuata ni kuzunguumza kwa heshima na utulivu. Hua ninaeleza hisia na mtazamo wangu bila kumlaumu au kumdharau mwenzangu. Baada ya kusema maneno makali, hutumia lugha ya upole na yenye kueleweka ili kufikisha ujumbe wangu. Hii hunisaidia kujenga mawasiliano mazuri na kufungua njia kutatua migogoro. Pia hua niko tayari kukubali makosa yangu. Kama ninapogundua kuwa nilikosea. Kukiri kosa si udhaifu, bali ni ishara ya ukomavu na uwajibikaji. Kwa kufanya hivyo, mara nyingi, mi hunisaidia kuelewa mwenzangu na kumfanya awe tayari kunisamehe na kushirikiana katika kutafuta suluhisho. Endapo mgogoro ni mkubwa au hawezi kutatuliwa kwa mazungumzo ya moja kwa moja, mimi huona ni muhimu kutafuta msaada wa mtu wa kati kama vile rafiki, mzazi au mwalimu. Mtu wa tatu anaweza kusaidia kutoa ushauri wa haki na hunisaidia pande zangu na pande ya mtu ambaye tuko na mgogoro nae. Kwa kumalizia wakati wa mgogoro, lengo langu ni kushinda hoja bali ni kupata suluhisho, si kushinda hoja tu na bali ni kupata suluhisho na kudumisha amani.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki, na lilikua tukio la kufurahisha sana na la kukumbukwa. Tamasha la mziki ni moja ya njia nzuri ya kufurahia sanaa burudani na kuungana na watu wenye mapenzi sawa ya muziki. Nilipoenda kwenye tamasha hilo nilihisi furaha kubwa kwa sababu niliweza kuona msanii au wasanii niliokua nikisikiliza kwa muda mrefu wakitumbuiza moja kwa moja. Kwanza kilichonivutia zaidi ni mazingira ya tamasha kulikuwa na watu wengi sauti za muziki zilikua kale na zenye mvuto na nishati ya mashabiki ilikuwa ya hali ya juu. Watu walikuwa wakiimba pamoja, wakicheza na kufuraia kila wimbo Hii ilinifanya nijisikie huru na kusahau mawazo na changamoto za maisha ya kila siku Pia, Tamasha ilinipa nafasi ya kushuhudia vipaji vya wasani moja kwa moja tofauti na kusikiliza muziki kupitia redio au simu Tamasha hunipa hisia halisi za ubunifu wa usanii Nilifurahia kuona jinsi walivyo shirikiana na mashabiki walivyo wahamasisha na jinsi walivyo tumia jukwaa kuwasilisha ujumbe wao Pia kuenda tamasha la muziki hunisaidia kujenga mahusiano ya kijamii Nilikwenda na marafiki na tukio hilo lilitupa kumbukumbu nzuri ya pamoja Pia nilipata nafasi ya kukutana na watu wapya na kushiriki furaha kwa pamoja Jambo ambalo liliongeza dhamani ya uzoefu huo Hata hivyo kulikuwa na changamoto nyingi kama msongamano wa watu na uchovu kwa sababu ya kusimama kwa mda mrefu Lakini changamoto hizi hazikupunguza furaha ya tamasha Bali zilifundisha umuhimu wa kupanga vizuri na kujitunza wakati wa matukio makubwa kama hayo Kwa hivyo uzoefu wangu wa kuenda kwenye Tamasha la mziki ulikuwa nzuri sana na wa kufundisha. Tamasha hunipa burudani, furaha na kumbukumbu zisizo sahaulika.

Mimi hufanya marafiki katika maeneo mbalimbali kwa njia tofauti kulingana na mazingira na watu ninaokutana nao Kimsingi kwanzisha urafiki kuna hitaji mawasiliano mazuri, heshima na nia ya kuelewana Kwanza moja ya sehemu kuu ninazofanya marafiki ni shuleni au kazini Hapa mimi hukutana na watu mara kwa mara Jambo linalofanya iwe rahisi kuzoeyana Kupitia kazi za pamoja majadiliano na kusaidiana katika masomo au majukumu ya kazi urafiki uwanza utaratibu Maranyingi urafiki ujengwa kwa kushirikiana na kusaidiana jambo linaloleta ukaribu Pili, mimi ufanya marafiki kupitia shuguli za kijamii na burudani kwenye michezo, vikundi vya mziki, makanisani, msikitini au shuguli za kujitolea Mimi hukutana na watu wenye malengo au maslahi na yanayofanana na yangu kushiriki jambo huongeza nafasi ya kuzungumza kubadilishana mawazo na hatimae kujenga urafiki wa kudumu Pia katika mitandao ya kijamii na mitandaoni nimeweza kufanya marafiki wengi Kupitia majukua kama WhatsAppu, Instagramu, au TikTok, imenifanya kuwasiliana na watu kwa urahisi zaidi. Hata hivyo, mimi huwa makini kuchagua marafiki wa mtandaoni na kuhakikisha kuwa mawasiliano yanabaki heshima na salama. Kwa upande wa namna ya kufanya marafiki, huwanza kwa kuwa mkarimu na mwenye heshima. Hua napenda kusalimia watu, kuanzisha mazungumzo madogo na koenyesha niya ya kwasiliana. Kwa kweli, pia kuwa mwaminifu na mwenye tabia njema imeni saidia kufanya urafiki na watu. Najitahidi kudumisha urafiki kwa kwasiliana mara kwa mara, kusaidiana wakati wa shida na kusherehekea mafanikio ya wenzangu. Naamini urafiki nzuri hujengwa kila siku na unahitaji muda uvumilivu na kuheshimiana.